Kwa kweli, mimi nina shughli nyingi ambazo niza kunipendeza. Kwa mfano, kuenda sokoni. Kwa kweli, mimi hupenda kuenda sokoni kwa sababu nina uwezo wakuona vitu kadha wakadha na nina chaguo la kununua vitu kadha wakatha ambazo nina hitaji. Kwa mfano, huwenda unataka kununua viazi. Kule sokoni kuna wauzajiwengi tofauti tofauti na viazi aina tofauti tofauti na hata wanabei tofauti. Maramingi unapata nafasi ya kuweza kuchagua kitu ambacho unachokipenda bila ya kulazimishwa na mtu yeyote. Shughuli yangu nyingine ya kupendeza ni kusafiri. Kwa kweli mimi hupenda kusafiri kutoka kwenye kaunti moja kuenda kaunti ingine. Unapo safiri unaweza kujisaidia kuelewa mambo mengi kama vile utamaduni wa mahali ambapo umesafiri, jinsi ambavyo watu wanaishi na hata mambo ambayo wanaamini. Kwa kweli unapoweza kusoma ama kuelewa mambo haya, inakuwezesha ndiposa utaweza kuelewa kila tamaduni na kuelewa watu na mambo ambayo wanaamini. Maramingi unapoweza kuwaelewa, unaweza kuheshimu dini zao, maumini yao na hata tamaduni zao. Kwa hivyo mara kwa mara hamta anza kukwazana kwa sababu wanahisikana kwamba hauheshimu tamaduni zao. Shughuli nyingine yangu ya kupendezwa ni kazi ambayo ninayofanya ambaya ni kuwa muhudumu wa afya. Kwa kweli tangu nilipokuwa mdogo, nilitamani kukua mhudumu wa afya, niposa nikaweze kusaidia watu na shughuli mbali mbali. Kwa mfano, shangazi yangu aliaga kwa sababu ya kuumwa na kichwa sana na alikosa kutazamwa vyema na madaktari na manesi na akafa baada ya hapo akafa. Kwa kweli jambu hili lilikuwa la kuumiza familia la kukera. Na baada ya hapo niliapa kuwa mhudumu wa afya. Ndiposa nikaweze kuwa mmojo wa wale wahudumu wa afya ambao huwatazama watu kwa umakini na siyapuuzi maoni yao wanaposema. Kwa mfano mtu anapukuja na kuniambia kwamba anaumwa na kichwa. Kisha niki mpa dawa ama nikimwandikia dawa nimpe. Akinywa dawa ile baada ya mda mrefu akose kupona Akija aniambie bado anaumwa na kichwa sitapuuza jambo hilo Ila nitajaribu kumpeleka kwa madaktari wenzangu ambao wanaweza kunipahusia ama kunisaidia ndiposa akaweze kujua jambo ambalo linafanya aumwe na kichwa Maramingi kule hospitalini watu hufariki kwa sababu ya kutotazamwa vizuri Kwa mfano, watoto hufariki mara nyingine kwa sababu madaktari wanapuza katika uzalishaji wa watoto hao na hata mara nyingine kinamama wanafariki kwa sababu ya kutoangaliwa vyema. Kwa mfano, mwanamke mjamzito anapokuja hospitalini, kunazile hospitali ambazo hawazingatii, mambo ambayo ya nafaa kufanywa kabla ya mtu huyo kuingia kwenye chumba cha uzalishaji. Kwa hivo, jambo linapotokea baada ya mtoto kupatikana mama ama mtoto anapofariki. Watu wengi uhisi kanakwamba walikua wafariki ila maramingi jambo ambalo watu wasilojua ni kwa sababu wauguzi na madaktari hawatili maanani wajawazito wanapokwenda kujifungua. Kwa hivo, ni jambo la kupendezwa na kufanya kazi kama mdumu wa afya, mimi huweza kuwasaidia watu wengi na maramingi ni napo wasaidia wao hupona. Baada ya kuwasaidia, mimi hufuata watu ambao walikua wameugua na kutaka kujua jinsi ambavyo wanaendelea. Ndiposa nikaweze kujua kana kwamba wanahitaji kuonwa na daktari mkuu ama wakosawa. Ninapo jua ya kwamba wako sawa, jambo hili hunifurahisha sana. Ila ninapo jua hawako sawa, mimi hujaribu kuwa saidia zaidi kwa kuwapeleka kwa watu wakuu ama madaktari wakuu ambao watawasaidia.

Kwa kweli, mimi hupenda kunywa kahawa. Sababu ya kupenda kunywa kahawa, ninapoiandaa kahawa yangu, mimi huieka viungo mbalimbadhi ambayo vinaongeza ladha na pia vina manufaa katika mwili. Kwa mfano, mimi huongeza ndimu. Ndimu ina manufaa kadhaa kama kwa mfano kutengeneza ngozi yako ikaweze kuwa nyororo. Pia, unapokunywa ndimu ama kahawa ya ndimu inakusaidia huwenda unataka kupunguza kilo za mwili ama unataka kupunguza kitambi. Unapokunywa ndimu inakusaidia ndiposa ukaweze kuwa na mwili bora, usiokuwa na kitambi ama nyamanyama zisizo takikana kwenye mwili. Sababu nyingine ya kupenda kahawa ni, mimi ni mtu ambaye silali wakati wa usiku. Mara mingi wakati wa usiku, mimi huwa niko nafanya kazi ama naangalia mtandao ama wakati mwingine ninafanya utafiti. Kwa hivo, ninapokunywa kahawa hunisaidia mimi kukuwa bila kulala usiku nzima. Ndiposa nikaweze kufanya kazi yangu kwa utaratibu ambao unaofaa bila kufanya makosa. Kwa kusema kweli, wakati mwingine ninapokosa kunywa chai, mimi uhisi ya kwamba nimelegea wakati wa usiku, ama wakati mwingine mimi uhisi kana kwamba nataka kulala katikati ya kazi. Kwa hivo, ni bora ninywe kahawa ndiposa nisiweze kulala ila nikaweze kukaa macho na kukamilisha kazi yangu. Kwa kweli, unapotengeneza chai huwezi kuweka viungo vingi unavyoweka kwenye kahawa kwa mfano ndimu. Chai nyingi hutengenezwa kutumia maziwa na unapo weka ndimu kwenye maziwa maziwa hiyo huaribika. Kwa hivo ukiweka ndimu kwenye chai yako ya maziwa, chai hiyo itakatika katika ama kukaa ni kana kwamba imeganda. Kwa hivo mimi hupenda kahawa kwa sababu unaweza ukaweka viungo vingi, ndiposa vikaongeze ladha kwa mfano ndimu, iliki, sukari na hata majani. Kwa kweli hivi vyote vinatumika kama viungo vya kuongeza ladha kwenye kahawa.

Kwa kweli, mimi singoji barua ya pepe mara mingi kwa siku kwa sababu barua ambazo mimi hupokea si nyingi. Mimi hupokea barua wakati ambapo ninasimamia wauguzi kwenda mahali fulani kukamilisha kazi ambayo wamepewa na muajiri wetu. Kwa hivyo mimi hungoja barua pepe wakati huo ama watu ambao wanajaribu kuomba kazi ya kukua wasaidizi wa manesi mimi ndiyo ambaye nina wakubali watu hao. Kwa hivyo mimi hungoja barua pepe kwa siku kama marambili na ikizidi sana maratatu. Kwa kweli, baruapepe hutumika kutuma ujumbe wa kirasmi. Ila kama si kirasmi, watu wengi hawatumi baruapepe.

Naam, kwa kweli mimi natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu inasaidia. Kwa mfano kwenye simu hii yangu, ninayotumia sasa. Ninapotumia mfumo wa vidole kufungua, hakuna mtu mwingine ataweza kufungua simu yangu bila hata ithini yangu. Pia, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole, ndiposa. Vitu vyangu vilivyo kwenye simu visiweze kutizamwa na mtu ya yote bila ya mimi kujua. Mfumo wa usalama wa vidole imesaidia watu wengi sana katika kuchunga habari zao ama mambo yao ya kibinafsi yaliyo kwenye vifaa vyao vya teknolojia kama simu na tablet. Kwa sababu mfumo wa vidole inahitaji kidole ambacho kilisajiliwa kufungua simu hiyo bila kidole hicho haitawezekana kufungua simu hiyo.

Kwa kweli, wakati wa mapumziko ya mchana, mimi husikiza mziki ama kuitumia simu yangu, wakati mwingine mimi hutumia muda huo, kula vyakula, na hata wakati mwingine naanza kuimba na kudensi, na hata mara nyingine utanipata ya kwamba, nimeenda kutulia na marafiki zangu, ndiposa tukaweze kujuliana hali, jinsi tulivyo na tunavyo endelea. Wakati wa mapumziko ni wakati ambapo mtu anapata kutoka ama kupata nafasi kutokana na kazi yake ama jambo ambalo alikuwa analifanya. Kila mtu hutumia wakati wake wa mapumziko kufanya jambo ambalo analipenda zaidi. Kwa hivyo vitu ambavyo nilivyo visema hapo awali ndivyo vitu mimi hufanya wakati ambapo ninapata mapumziko ya mchana. Kwa kweli, mapumziko hayo ni ya kufana na kusaidia mwili wa binadamu na hata akili.